Mimi nikona kipawa cha kucheza mpira. Niligundua nikona kipawa cha kucheza mpira wakati ambapo nilikuwa mtoto kwani nilikuwa napenda kucheza sana na watu ambao walikuwa hata na umri mkubwa kunishinda. Katika kipawa changu, ninakitumia hata wakati huu kucheza mpira katika timu yangu ya huku mjini Nairobi. Napenda kipawa changu sana kwa vile kinanifanya nalipwa, nimeajiriwa kwa sababu ya kipawa changu cha kucheza mpira.

Kwa vile mini mwalimu, kuna mafunzo tofauti tofauti ambayo ningependa sana kupata nikiwa kazini. Mafunzo ya kwanza ni mafunzo ya kujifunza vile ya kudilu na hawo wananafunzi wadogo. Mafunzo mengine ambayo ningependa kupata ni mafunzo ya AI kwenye wakati teknolojia imepanda sana kina tunategemea sana AI ningependa kujiendeleza katika mafunzo ya AI.

Na penda sana kuendesha baisikeli. Kwa sababu tangu niwe mtoto nilikuwa na baisikeli ndogo ambayo nilijifunzia kuendesha. Na penda pia kuendesha baisikeli kwa sababu ni njia nyingine ya kufanya mazoezi. Na ili tuwe na afya njema lazima tufanye mazoezi. Hilo ni jambo ambalo linanifanya napenda sana kuendesha baisikeli.

Ndivyo napenda sana kujaribu vyakula vipya. Mimi ni mtu ambaye napenda kujaribu vitu tofauti tofauti. Kwa hivyo sasa hiyo ndio sababu inafanya napenda kujaribu vyakula vipya. Vyakula hivyo kwa mfano ni vyakula vya watu ambao wanatoka matabaka mbali mbali ama watu ambao wanatoka nchi tofauti tofauti. Napenda sana kujaribu vyakula vipia.

Jambo ambalo ninafanya kabla nilale kila jioni ni kuoga. Mi huoga kabla nilale kwa sababu huwa nakuwa nimefanya mazoezi jioni pia kabla nije kwa nyumba hiyo. Saa napenda kuoga ndio niwe msafi, nilale nikiwa nasikia vyema kabisa. Ni vizuri sana watu kuoga kabla walale.

Mimi ushughulikia kazi ya kidharura kwa njia tafauti tafauti. Njia mwafaka ambayo mimi hutumia kushughulikia kazi za kiharura ni, mimi hutulia kwanza niweze kuangalia kazi hiyo inashughulisha mambo gani. Baada ya kutulia na kuangalia kazi hiyo inashughulisha mambo gani, ndivyo mimi huanza kushughulikia.

Mimi hupenda mvua sana kwa sababu mimi ni mkulima. Siku zangu za mvua mimi huzishughulikia kwa upandaji upandaji wa mimea nyumbani kwangu. Baada ya mvua, mimi hutoka nje nalima shamba napanda mbegu za vyakula. Hivyo ndio mimi hushughulikia. Hivyo ndiyo mimi hujiishughulisha wakati wa mvua.

Ndivyo, napenda sana kujaribu teknolojia mpia. Napenda kujaribu teknolojia mpia kwa sababu huu ni wakati ambabo teknolojia tafauti, tafauti zinajitokeza ili kutusaidia kufanya shuguli zetu za kila siku. Kwa hivyo, napenda kujaribu teknolojia mpia kwa sababu najua itanisaidia kufanya kazi zangu ama shuguli zangu za kila siku viyema.

Mimi hupenda sana kusoma kuliko kuandika. Napenda kusoma vitabu vya aina tafauti tafauti. Jambo ambalo linafanya napenda kusoma ni kwa vile kupitia kusoma ndivyo unaeza jua mambo tafauti tafauti ama jinsi ya kushugulika na shida tafauti tafauti.

Ndivyo nimeshawahi ishi bila teknolojia. Kuna wakati ambapo sitaki kujishughulisha sana na mambo ya teknolojia. Mimi huweka simu zangu kando, hata kompyuta yangu mimi huiweka kando. Ili niweze kukaa tu hivyo peke yangu, nisiweze kujishughulisha na mambo ya teknolojia. Hivyo hunisaidia kufikiria mambo tofauti tofauti ama shughuli ambazo nafaa kuzifanya vyema bila kuchanganyikiwa na teknolojia.

Sijajua sana aina nyingi za keki, lakini aina moja ambayo najua ni keki ya aina ya Black Forest. Napenda keki ya Black Forest kwa sababu huwa tamu sana na pia watu wengi wanaipenda. Hiyo ni keki ambayo pia kuipika si ngumu sana ni rahisi kwa sisi kupika. Ndiyo maana naipenda.

Mimi husharehekea siku kuu kwa kwenda kanisani kwa sababu mimi ni mkristu na nimelelewa katika familiya ya kikristu. Tukiwa wadogo wazazi wetu walitufunza umuhimu wa kwenda kanisani na kumshukuru Mungu kwa kutupatia maisha mema. Kwa hivyo siku kuu kwa mimi husherekeya kwa kwenda katika kanisa.

Mimi napenda kitanda kizuri, sipendi kitanda kigumu. Napenda kitanda kizuri kwa sababu kitandani ni mahali ambapo watu huweza kupumzika. Ukiwa na kitanda kizuri kita kusaidia kupumzika vyema na utamka kesho yake ukiwa na nguvu za kushugulika na shuguli zako za hiyo siku. Iyo ndio sababu napenda kitanda kizuri.

Mimi hushereka mwaka mpia kwa kuenda kanisani shuguli ya kesha. Nikienda hivyo kanisani, mimi huweza kushukuru mungu kwa kunipatia uhai na kuniweza kufuvuka mwaka viema. Hilo ni jambo sana la busara mtu kuvuka mwaka kushukuru Mungu kwa kuvuka mwaka.

Mimi huenda hospitali mara kama tatu kwa mwaka wakati ambapo nikona ugonjwa kama homa ama malaria. Pia mimi huenda hospitali wakati ambapo naenda kufanyiwa check up. Ni muhimu sana kwenda hospitali kwa sababu mtu husaidia kitendo hicho husaidia mtu kujua hali yake ya afya.

Mimi napenda sana mazoezi kwa hivyo sipendi vyakula vya haraka kwa mara mingi vyakula vya haraka kama vibanzi havina nutritional value njema havileti watu wanaokula vyakula hivyo kwa mara mingi hawana afya njema hivyo ndio maana sivipendi.

Ndivyo, mimi napenda sana kucheza na watoto. Mimi napenda sana kucheza na watoto kwa sababu mimi ni mwalimu na kwa mara mingi mimi hukaa na watoto sana. Watoto ni watu wazuri sana katika jamii na ni muhimu sana. Mimi kucheza na wao na kuwafunza namna ambavyo wanaweza kuwa na maadili mema katika jamii. Na mi pia huwaambia umuhimu wa kuwa na maadili mema.

Kwa mara mingi, mimi hupenda kuwasiliana na watu kupitia mazungumzo. Mimi hupenda kuwasiliana na watu kupitia mazungumzo kwa sababu hiyo ndiyo njia njema ya kufanya mtu aelewe jambo ambalo unamwambia. Ni kupitia kwa mazungumzo ndivyo mtu huweza kuelewa haraka, hata kuliko kupitia njia zingine kama maandishi. Hiyo ndio maana napenda kuwasiliana kutumia mazungumzo.

Rafiki wangu wa karibu zaidi anaitwa Eric Aura. Tulipatana na rafiki huyu wakati ambapo nilikuwa shuleni kidato cha kwanza. Napenda sana huyu rafiki yangu kwa vile tulisaidiana sana tangu tukiwa wadogo shuleni mpaka wakati huu sisi bado husaidiana. Katika mawazo na hata katika kifedha.

Mimi hufanya kazi zaidi wakati wa asubuhi. Mimi hupenda sana kufanya kazi wakati wa asubuhi kwa sababu wakati huo ndio wakati ambapo hauna mtu wakati ambapo sisumbuliwi na watu sana. Mimi huwa amuka mapema ya saa kumi na moja asubuhi na naanza kufanya kazi wakati huo. Ikifika mchana na nakuwa mihukuwa nimeshamaliza kazi zangu zote.

Mimi hupenda sana kusikia redio. Napenda sana kusikia redio kwa sababu ni radio huwa kamaki chombocha burudani. Maramingi mimi hutumia kusikia nyimbo katika redio. Pia mimi hutumia redio katika ili kupata news ama habari inayoendelea hapa duniani.

Kumbukumbu nzuri ambayo ninayo kutoka utotoni ni wakati ambapo nilipata fursa ya kuenda kuwakilisha taifa letu katika mchezo wa kandanda. Hii ni kwa sababu mimi hupenda kupenda sana kucheza kandanda na nilifurahia sana kucheza mchezo huo kwa sababu nilifanya wazazi wangu, marafiki zangu na hata nchi mzima ya ikakuwa na furaha.

Ningelipenda kurudia ujana kwa sababu mimi huwa naona kwamba kuna mambo ambayo nilifanya nikiwa kijana ambayo hayakuwa mazuri ambayo yamechangia mimi kuwa mahali ambapo nipo katika maisha yangu. Nikirudi katika ujana ningelainisha mambo hayo na sai ningekuwa naishi maisha mazuri.

Zawadi nzuri kabisa ambayo nishaipokea tangu nizaliwe ni zawadi ya viatu vya kuchezea mpira. Nilifurahia sana kupewa viatu hivi kwa sababu mimi hufurahia kucheza mpira na vilinisaidia sana wakati ambapo nilikuwa nacheza mpira. Viatu hivi ndivyo vilivyonisaidia nikachezea mpira mpaka nikachaguliwa katika timu yetu ya taifa.

Mimi napenda sana kuandika kutumia kompyuta. Sipende kuandika kutumia mkono. Hi ni kwa sababu nimekaa sana na kompyuta na nimekuwa nikifanya kazi kutumia kompyuta kwa muda mwingi. Na niliandika pia ni kwa sababu pia niliandika kitambo sana na mkono. Sasa nimezoa kutumia kompyuta. Hili ni jambo ambalo linafanya napenda sana kutumia kompyuta wala si mkono.

Bila shaka mimi napenda sana maua, napenda sana maua kwa sababu maua hukuwa harufu nzuri sana. Pale nyumbani kwangu mimi nimepanda maua, nimepanda maua mengi, aina mingi sana ya maua. Maua pia nayapanda kwa sababu yanafanya nyumbani kuna kaa vyema, hiyo ndo sababu napenda maua.

La hasha, mimi sivai miwani. Sivai miwani kwa sababu sina shida ya macho. Lakini kwetu, mama yangu na baba yangu wao huvaa miwani iyo ni kwa sababu wamekuwa na shida ya macho sana. Lakini mimi macho yangu yako salama salmini, ile ni jambo ambalo linafanya sipendi kuvaa miwani wala sivai miwani.

Kampuni ya kiteknolojia ambayo napenda ni kampuni ya X ama Twitter. Napenda kampuni hii kwa sababu kampuni hii hunielimisha sana. Kampuni hii ufanya mimi na najua mambo mengi ambayo yanendelea hapa duniani na hata katika inchi yangu. Hili ni jambo ambalo linafanya napenda kampuni hii.

Ndivyo, mimi ni mtu wa ubunifu sana. Mimi ni mtu wa ubunifu kwa sababu nikiwa mdogo nimeshinda nikipenda somo la sayansi. Watu ambao wanapenda sayansi ni watu ambao hukuwa wa bunifu. Nimebuni mambo mengi sana tangu nikuwe mdogo. Kwa mfano, nimetengeneza stima kwetu ambayo imetoka katika samadhi ya ngombe. Hili ni jambo tu ambalo mtu mbunifu anaezafanya.

Mimi hupenda kunua vitu katika maduka pia mimi hupenda kunua vitu sokoni pia. Mavitu kama matunda, nyanya na mboga, mimi hununua sokoni. Lakini vitu kama sukari, mchele na vyakula vingine, pamoja na vitabu mimi hununua madukani.

Mimi ni mtu ambaye anapenda kufanya kazi na watu wengine. Ukifanya kazi ambayo inafanywa na watu wengi ni kazi inayoisha haraka. Kufanya kazi na watu wengine hukuwa muhimu sana kwa sababu inaleta umoja. Mukiwa na umoja, kazi huweza kumalizika haraka. Kulinganisha na ukifanya kazi kibinafsi.

Timu ambayo naipenda sana ya mpira wa mguu ni timu inayoitwa Manchester United. Napenda timu hii sana kwa sababu tangu nikuwe mdogo babangu nilipata babangu akipenda hiyo timu. Hili ni jambo ambalo lina fanya napenda hiyo timu. Pia napenda hiyo timu pia kwa sababu ni timu ambayo inashinda mataji mengi sana. Kwa mfano timu hii imezoea kupiga ti, wapinzani wake ambao wanaitwa Arsenal. Mimi hufurahia sana Manchester United ikipiga Arsenal.

Mimihu penda sana kunywa maziwa. Napenda maziwa ambayo ni fresh na maziwa ambayo ya melala, maziwa mala. Napenda maziwa kwanza fresh kwa sababu ni maziwa yana madini mengi sana. Madini ya muhimu kama protein ya napatika na katika maziwa. Hili nijambo ambalo linafanya napenda maziwa sana.

Somo la kisayansi ambalo nalipenda ni somo la biolojia. Napenda biolojia kwa sababu hushughulika sana na viungo vya mwili wa wanyama, mimea na hata watu. Jambo, mimi, biolojia hunisaidia sana kujielewa mwili wangu na kuelewa mwili za watu wengine na hata wanyama.

Malengo yangu ya kila mwezi kazini mimi huyaweka kwa kuyaandika chini. Mimi huweka malengwa ya wiki la kwanza, wiki la pili, wiki la tatu na wiki la nne. Mimi huamini kwamba nikiweka malengo haya hivi itakuwa rahisi kuyatimiza. Kushinda nikiweka malengo yote kwa pamoja.

Sanaa ambayo naipenda sana ni sanaa ya uchoraji. Mimi hupenda sanaa ya uchoraji kwa sababu nilipenda kuchora tangu nikuwe mdogo. Na niko na mimi huhisi kwamba niko na talanta ya uchoraji. Napenda sanaa hii kwa sababu mimi huweza kuchora na kuuza michoro yangu kwa watu. Kwa hivyo napata hela hili ni jambo ambalo linafanya napenda uchoraji.

Mimi huanza mradi wangu wa kazi, mradi mpya wa kazi kwa ku kuweka kwanza malengo yangu. Mimi huandika malengo yangu chini kabla niweze kuanza mradi huo. Pia mimi hutafuta fedha na mambo mengine yoyote ambayo yanahitajika ili mradi huo uweze kuanza.

Mahali pa kihistoria ambapo ningependa kutembelea ni mahali ambapo panapoitwa Fort Jesus. Mahali hapa panapatikana katika Pwani ya Kenya. Ningependa kutembea mahali hapa kwa sababu watu wengi wamesema mahali hapa kunapendeza sana. Ningelipenda niende nione vile kuna pendeza.

Mimi ni mkulima na napenda ukulima sana. Kwa hivyo napenda kulima bustani. Napenda kulima bustani kwa sababu shamba ambalo linapatikana bustani ni shamba ambalo huwa na madini mengi sana. Ukipanda vyakula katika bustani vyakula hivyo huweza kunawiri na kwa hivyo mazao yanakuwa mengi.

Mimi hutumia wikendi zangu kwa maramingi kukaa na marafiki zangu, tukieza kuona michezo ya kandanda, tukiona Manchester United ikicheza kwani mimi hupenda sana timu ya Manchester United, pia mimi hutumia wikendi zangu kukaaa na familia zangu, familia yangu na kutembelea watu ambao na wapenda.